Naam, napenda kupika haswa chakula kama vile ugali na nyama. Ugali kwa nyama huwa ni chakula yangu ambacho nakipenda sana. Hasa ninapokula ugali kwa nyama, sababu nyama ina ladha tamu sana, hasa unapopika nyama iliyo na ladha ya ryoco. Au nyama choma iwe labda ni ya mbuzi au ng'ombe. Ukiongezea.

Leo nina wazo nzuri sana ya siku. Kwa mfano, leo natoka kuona daktari wangu, naenda pale hospitali kufanyiwa angalau ukaguzi kidogo wa kiafya. Manake pia afya ni muhimu. Ni nzuri kujua afya yako. Ujue uko hali gani ya ki afya.

Na hupenda chakula cha haraka na mifano ya chakula hivi ni kama vile kuna burger, sandwiches kuna kuku wa kukaanga kuna 'pizza'. Kuna vitafuno kama donut biscuit, barafu, milkshake, na vinywaji kama vile coffee vinywaji baridi, smoothies, naam,

Kuna aina mbalimbali za vitabu. Ninayopenda kusoma. Kwa mfano kuna riwaya ama wanaita novels. Kuna tamthilia. Kuna ushairi. Na kuna hadithi za kale.

Ya kwanza, wasiliana mabadiliko kwa ufanisi, mawasiliano ni muhimu wakati wa kuthibiti mabadiliko mahali pa kazini, ya pili kujitayarisha kwa mabadiliko, ya tatu tunatoa mafunzo na usaidizi, ya nne kusikiliza maoni, kuunda ratiba ya mda, kujitayarisha kwa vikwazo, na kufuatilia.